Kuunganisha kazi na maisha ya kibinafsi ni jambo muhimu sana kwangu. Kwa sababu, naamini kuwa mafanikio ya kweli yanahitaji uiano mzuri kati ya kufanya kazi kwa bidii na kujitunza kibinafsi. Kwanza kabisa, mimi huweka mipaka wazi kati ya muda wa kazi na muda wa binafsi. Ninapokuwa kazini, mimi hujitahidi kuzingatia majukumu yangu kikamilifu ili nimalize kazi kwa wakati. Hii hunisaidia kuepuka kubeba kazi nyingi hadi nyumbani au kuendelea kufikiria kazi wakati wa kupumzika. Pili, mimi hujipangia ratiba ya kila siku na ya kila wiki. Ratiba hii hunisaidia kutenga muda maalumu, wa kazi, muda wa familia, muda wa mapumziko na muda wa kujijenga kibinafsi. Kwa mfano, mimi huakikisha kuwa baada ya masaa ya kazi ninapata muda wa kupumzika, kufanya mazoezi, kusoma, au kuzungumza na watu ninaopenda. Hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie ninauthibiti wa maisha yangu. Pia, mimi hujifunza kusema hapana inapobidi. Si kila ombi la kazi au jukumu la ziada nalopaswa kukubali, hasa kama ni linaathiri, afya yangu au maisha yangu binafsi. Kujua mipaka yangu, hunisaidia kuepuka, kuchoka, kupita kiasi, na kunifanya nibaki na nguvu ya kufanya kazi kwa ufanisi kwa muda mrefu. Hili ni jambo nililojifunza polepole lakini sasa naliona lina mchango mkubwa sana katika uiano wa maisha. Kw upande wa maisha ya kibinafsi, mimi huweka kipaumbele kwa afya na mwili na akili. Hii inajumuisha kulala masaa ya kutosha, kula vizuri na kupata muda wa kupumzika. Ninapokua na afia njema hata kazi huonekana kuwa rahisi na ninaweza kufanya maamuzi bora zaidi. Pia mimi hujitahidi kupunguza matumizi ya simu au barua pepe za kazi nje ya muda wa kazi isipokuwa kama kuna dharura. Zaidi ya hayo, mimi huchitaidi kuwasiliana wazi na watu ninaofanya nao kazi. Nikihisi mzigo wa kazi ni mkubwa au ratiba inahitaji marekebisho mimi hujaribu kuzungumza mapema badala ya kusubiri hali iwe mbaya. Mawasiliano mazuri hunisaidia kupata uelewa na msaada. Na hivyo, kunipa nafasi ya kudumisha maisha ya kibinafsi bila kuadhiri ubora wa kazi. Kwa ujumla, ninaamini kuwa kuwawanisha kazi na maisha ya kibinafsi ni mchakato unaoendelea vizuri. Inaitajika kujitambua, kupanga vizuri na kuwa tayari kufanya marekebisho inapobidi. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kufanya kazi kwa bidii, kufikia malengo yangu ya kitaaluma na wakati huo huo kufurahia maisha yangu binafsi kwa utulivu na furaha.

Kwa upande wangu, napendelea kuvaa ndevu kuliko kunyoa kabisa. Ingawa chaguo hilo hutegemea sana mazingira majukumu nilio nayo na hali ya wakati huo. Ndevu hunipa hisia ya kujiamini na utu uzima, na pia hunifanya nijisikie kuwa na mtindo wangu binafsi. Ninapoziweka vizuri, ndevu hunipa mwonekano nadhifu na wakuvutia. Hasa nikizitunza kwa kuzipunguza mara kwa mara na kutumia mafuta maalum ya ndevu. Sababu moja wapo ya kupendelea ndevu ni kwamba zinanipa uhuru wa kubadilisha mtindo wangu. Naweza kuziacha zikuwe kidogo, kuzifanya fupi, au kuzitengeneza kulingana na tukio au hisia zangu. Kwa mfano, katika mazingira ya kawaida au ya kijamii, ndevu hufanya nijisikie huru zaidi na kujiamini. Pia watu wengi hunipa maoni mazuri kuhusu mwonekano wangu nikiwa na ndevu. Jambo ambalo huongeza hali yangu ya kujidhamini. Hata hivyo, kunyoa kabisa nako kuna faida zake. Hasa katika mazingira rasmi au ya kikazi yanayo hitaji mwonekano ulio safi sana. Kuna nyakati ambapo napendelea kunyoa kwa mfano ninapo hitaji mwonekano ulio rahisi na wa kitaalamu zaidi. Kunyoa hunipa hisia ya usafi wa haraka na pia kuna punguza muda wa kutunza ndevu kila siku. Aidha, wakati wa hali ya hewa ya joto sana, kunyoa kunaweza kuwa vizuri zaidi kwa sababu kuna punguza joto usoni. Kwa ujumla, ninaamini kuwa muhimu zaidi si kama unandevu au umenyolewa. Bali ni jinsi unavyojitunza. Muonekano mzuri unatokana na usafi, mpangilio na kujiamini. Iwe ni kunyoa au kuvaa ndevu. Nina hakikisha kuwa uso wangu uko safi, ngozi imetunzwa na muonekano wangu unaendana na mimi binafsi. Hii hunifanya nijisikie vizuri na tayari kukabiliana na majukumu ya kila siku. Kwa hiyo, ingawa kwa sasa napendelea zaidi kuvaa ndevu niko tayari kubadilika kulingana na maitaji ya kazi, mazingira au mabadiliko ya mtindo. Kwangu, chaguo hili ni sehemu ya kujieleza na kujisikia vizuri na nafasi yangu.

Kwa kawaida, napiga picha mara kadhaa kwa wiki. Ingawa idadi hiyo, hutegemea sana na ratiba yangu. Shuguli nilizo nazo na mazingira niliopo. Mimi, si mpiga picha wakitaalamu, lakini napenda sana kupiga picha kwa njia ya kuhifadhi kumbukumbu na kunasa nyakati muhimu, kama maisha ya kila siku. Mara nyingi, mimi hupiga picha ninapokua kwenye matembezi, nikikutana na marafiki, au ninapoona mandhari mazuri kama jua linapotugua, anga lenye mawingu mazuri, au mazingira ya asili. Napenda kupiga picha zaidi, wakati wa matukio maalumu, kama sherehe za familia, siku za kuzaliwa, safari au hafla fulani. Katika nyakati kama hizi, naweza kupiga picha nyingi kwa siku moja, kwa sababu nataka kuhifadhi kumbukumbu hizo kwa muda mrefu. Baadae, napozitazama picha hizo, hunikumbusha hisi ya watu na matukio ya wakati huo. Jambo ambalo hunipa furaha na hisia ya kurudia wakati huo. Kwa siku za kawaida, naweza kupiga picha moja au mbili tu, hasa kama kuna kitu kilichonivutia ghafla, kwa mfano, chakula kizuri nilichopata, mpangilio mzuri wa mahali flani au ata kitu kidogo cha kuchekesha nilichokiona. Simlazimishi, nafsi yangu, kupiga picha kila siku. Lakini nikihisi kuna kitu chenye maana au uzuri, basi nachukua simu yangu na kupiga picha. Pia, mimi hutumia picha kwa njia ya kujieleza, hasa ninapozishiriki na marafiki au kwenye mitandao ya kijamii. Ingawa sifanyi hivyo mara kwa mara, napenda kuchagua picha chache zenye maana badala ya kupakia nyingi bila mpangilio. Hii unisaidia kuwa makini zaidi na kile nilicho shiriki na pia kulinda faraka yangu. Kwa ujumla, napiga picha kwa kiasi cha kati. Si mara nyingi, sana, wala mara chache sana. Kwangu, mimi hupiga picha, si swala la wingi. Bali ni ubora wa maana ya picha yenyewe. Ninapopiga picha, hua nataka iwe ni kumbukumbu halisi ya wakati fulani. Hisia fulani au jambo lililo nifanya nisimame au kulidhamini kwa muda.

Kwa upande wangu, napendelea kusoma habari mtandaoni, kuliko kusoma kwa gazeti, ingawa ninaona kuwa kila njia inafaida zake. Sababu kubwa, inayofanya nipende habari mtandaoni ni urahisi na upatikanaji wa haraka. Kupitia simu au kompyuta naweza kupata habari, muda wowote na mahali popote. Iwe ni asubuhi, bado nikiwa kitandani, nikiwa safarini, au wakati wa mapumziko kazini. Hii hunifanya niwe na taarifa za haraka, kuhusu kinachoendelea duniani bila kusubiri gazeti la kuchapishwa. Habari mtandaoni pia hunipa chanzo pana cha taarifa naweza kusoma habari kutoka kwa viombo mbalimbali via ndani na vya kimataifa. Kulinganisha taarifa na kupata mitazamo tofauti kuhusu tukio moja. Pia napenda ukweli kwamba habari nyingi mtandaoni husasishwa mara kwa mara. Hivyo kama kuna tukio linaloendelea, naweza kufuatilia maendeleo yake hatua kwa hatua. Hili ni jambo ngumu zaidi kwa gazeti la karatasi kwa sababu huchapishwa mara moja kwa siku. Hata hivyo, gazeti la karatasi nalo linamvuto wake wakipekee. Wakati mwingine, napenda kusoma gazeti nikiwa nimekaa kwa utulivu, labda asubuhi au mwishoni mwa wiki. Bila usumbufu wa arifa za simu, kusoma gazeti hunipa hisia ya umakini zaidi kwa sababu hakuna matangazo mengi au vitu vinayo ni vuta macho kama ilivyo mtandaoni. Pia kuna watu wanaopenda harufu na hisia ya kushika gazeti. Jambo ambalo linaweza kuwa la kuvutia kwao. Kwa upande wa uaminifu wa habari, huwamakini sana ninaposoma mtandaoni. Tiki la habari ilio mtandaoni ni sahihi. Hivyo mimi hujitahidi kusoma kutoka kwa vianzo vinavyo aminika na kuthibitisha taarifa muhimu kabla ya kuziamini au kuzisambaza. Gazeti la karatasi mara nyingi hupitia mchakato mkali wa uhariri, jambo ambalo linaweza kuongeza kiwango cha uaminifu. Ingawa hata huko, bado ni muhimu kuwa makini. Kwa ujumla, ninaona kuwa habari mtandaoni zinaendana zaidi na maisha ya kisasa, kwa sababu ya kasi, urahisi na upana wa taarifa. Hata hivyo, siwezi kusema kwamba magazeti hayana nafasi kabisa. Kila moja inadhamani yake, na chaguo hutegemea muda, mazingira na upendeleo binafsi. Kwangu mimi, mchanganyiko wa kusoma habari mtandaoni mara nyingi na gazeti marachache hunipa uhiano mzuri kati ya urahisi na umakini wa kusoma.

Ndio nimewahi safiri kuenda mahali pazuri sana na safari hizo zimekuwa na kumbukumbu ambazo siwezi kuzisahau kwa urahisi. Mojawapo ya sehemu nzuri zaidi niliowahi kutembelea ni eneo lenya mandhari ya asili ambako kulikuwa na milima, miti mingi ya kijani na hewa safi sana. Nilipofika huko nilihisi utulivu mkubwa kwa sababu mazingira yalikuwa tofauti kabisa na kelele na haraka za maisha ya kila siku mjini. Kitu kilichonivutia zaidi katika safari hiyo ni uzuri wa mazingira ya asili, kuamka asubuhi na kuona ukungu juu ya milima kusikia sauti za ndege na kuhisi upepo mwanana kulinipa hisia ya furaha na shukrani. Nilipata nafasi ya kutembea kwa miguu, kupiga picha na hata kukaa kimya kwa muda nikitafakari maisha. Safari hiyo ilinisaidia kupumzisha akili na kunifanya nijione upya kwa mtazamo tofauti. Pia nimewahi kusafiri kuenda mahali penye maji kama karibu na ziwa au bahari na huko nako kulikuwa pazuri kwa njia yake. Kuona maji yakimetameta chini ya mwanga, wa jua na kusikia mawimbi au maji yakisogea pole pole kulinifanya nijisikie nipo karibu, zaidi na asili. Katika maeneo kama haya, nilifurahia kutembea ufukweni, kula chakula cha eneo hilo, na kuzungumza na watu wapya waliokuwa wakarimu na wenye urafiki. Mbali na mandhari, watu wa mahali niliposafiri, walifanya safari iwe ya kipekee zaidi. Nilijifunza mambo mapya kuhusu tamaduni zao, chakula chao na namna wanavyoishi maisha yao ya kila siku. Hii ilinifungua akili na kunifanya nitambue kuwa dunia ina utofauti mkubwa na kila sehemu ina uzuri wake wa kipekee. Kukutana na watu wapya, pia kulinisaidia kuboresha mawasiliano yangu na kunipa mitazamo mipya ya maisha. Kwa ujumla, safari hizo zilinifundisha thamani ya kusafiri si tu kwa ajili ya kuona maeneo mapya, bali pia kwa ajili ya kujifunza, kupumzika na kujijua zaidi. Kila mahali pazuri nilipotembelea pameniacha na kumbukumbu nzuri na hamu ya kusafiri zaidi siku zijazo. Ninapofikiria safari hizo mimi huhisi furaha na motisha ya kuendelea kuchunguza dunia na kuthamini uzuri uliopo ndani na nje ya mazingiria ninayoishi.

Ninapo kutana na tatizo kazini, mimi huanza kwa kulitambua na kulielewa vizuri kabla ya kuchukua hatua yoyote. Sifurahii kukurupuka au kufanya maamuzi ya haraka bila kuelewa chanzo halisi cha tatizo. Kwanza, mimi hujiuliza maswali kama tatizo limetokea wapi, ni nani au nini kimeathirika na ni kwa kiwango gani limeathiriwa. Au malengwa ya timu pia. Hatua hii unisaidia kutenganisha dalili za tatizo na chanzo chake halisi. Kwa sababu mara nyingi tatizo linaweza kuonekana rahisi juu juu lakini likawa na mizizi ya kina. Baada ya kuelewa tatizo, mimi hukusanya taarifa zinazohitajika. Hii inaweza kuwa kupitia kuangalia takuimu, kusoma ripoti, au kuzungumza na wenzangu wa kazi, wanahusika, moja kwa moja. Mimi huaamini kuwa kusikiliza maoni ya wengine ni muhimu sana kwa sababu kila mtu anamtazamo wake na anaweza kuona jambo ambalo mimi sijaliona. Ushirikiano huu hunisaidia kupata picha kamili ya tatizio na kunifanya nijisikie kuwa hatulitatui peke yangu bali kama timu. Hatua inayo fuata ni kutafuta suluhisho mbadala. Badala ya kushikilia wazo moja tuu, mimi hujaribu kufikiria njia kadha za kulitatua tatizo. Mimi huangalia faida na hasara za kila njia. Muda unaohitajika na rasilimali zinazotumika. Ikiwezekana, mimi hujadili mawazo haya na timu au msimamizi ili kupata maoni zaidi na kuboresha suluhisho nililofikiria. Hii hunisaidia kufanya maamuzi yenye busara na kupunguza hatari ya kufanya kosa. Ninapochagua suluhisho, mimi huchukua hatua kwa mpangilio na wajibikaji. Mimi huanda mpango wa utekelezaji, unaoeleweka, nikijua ni nini kifanyike, nani ahusike, na lini matokeo yanatarajiwa. Wakati wa utekelezaji, mimi huendelea kufuatilia maendeleo ili kuhakikisha kuwa suluhisho linafanya kazi kama ilivyo pangwa. Nikiona kuwa kuna changamoto mpya au mambo haya kuenda kama nilivyo tarajia, mimi huwa tayari kurekebisha mkakati bila kusita. Baada ya tatizo kutatuliwa, mimi huchukua muda wa kujifunza kutokana na uzoefu huo. Mimi hujiuliza ni nini kilisababisha tatizo, ni nini kingeweza kufanywa mapema na nisomo gani linaweza kutumika siku zijazo. Hii hunisaidia kukua kitaaluma na pia kusaidia kuzuia matatizo kama hayo yasijirudie. Kwangu, kila tatizo ni fursa ya kujifunza na kuboresha njia zangu za kufanya kazi. Kwa ujumla, ninashambulia tatizo kazini kwa utulivu, mpangilio na ushirikiano. Naamini kuwa matatizo ni sehemu ya kawaida ya kazi na jinsi unavyo kabili ndivyo huamua kama yatakua kikwazo au daraja la mafanikio. Kwa mtazamo huu, ni mweza kubaki makini, kujifunza kutokana na changamoto na kuendelea kutoa mchango mzuri katika mazingira ya kazi.

Wakati ninapokuwa na furaha, mimi hujitahidi kufurahia kwa njia zamana na enye afia. Ili, hisia hiyo, zuri, idumu na yue na athari chanya kwangu na kwa wale wanaonizunguka. Kwanza kabisa, napenda kusherehekea kwa kutulia na kutambua kilicho nifanya nijisikie furaha. Hii inaeza kuwa mafanikio kazini, habari njema kutoka kwa mtu wa karibu, au hata jambo dogo kama kumaliza kazi muhimu kwa wakati. Kujipa muda wa kutafakari chanzo cha furaha, hunisaidia kuthamini safari na juhudi zangu. Mara nyingi mimi hushiriki furaha yangu na watu ninawowapenda kama familia au marafiki kuongea nawo kucheka pamoja au hata kutuma ujumbe wa kushukuru kunaniongeza furaha zaidi. Ninaposhiriki sia zangu chanya, naona zinakua kubwa zaidi na pia huimarisha mausiano yangu. Wakati mungine, tunaweza kuamua kula pamoja, kutoka nje, au kufanya shuguli ndogo za burudani ambazo hutufanya tujisahau kidogo kutokana na misuko-suko ya maisha. Pia, napenda kujifurahisha kwa kufanya vitu ni navovipenda binafsi. Hii naweza kuwa kusikiliza muziki ni na upenda, kutazama filamu au kipindi kinacho ni burudisha, kusoma, au hata kutembea nje ni kifurahia mazingira. Wakati mungine napenda kupiga picha au kuandika mawazo yangu hasa ninapojizikia mwenye shukrani. Shuguli hizi hunisaidia kudumisha hisia za furaha kwa utulivu na kwanjia ineonipa amani ya ndani. Kwa nyakati fulani, mimi hujizawadi kitu kidogo kama njia ya kujithamini. Inaweza kuwa chakula ninachokipenda, kikombe kizuri chachai au kahawa, au kununua kitu kidogo ambacho nimekua nikikihitaji. Si lazima iwe kitu chagarama kubwa. Bali kitu kinachonifanya nijisikie kuwa ninajali nafsi zangu na juhudi zangu. Hii hunisaidia kuhusisha furaha na kujitunza badala ya matumizi ya kupita kiasi. Zaidi ya yote mimi hujitahidi kubaki mwenye unyenyekevu na shukrani. Najua furaha ni sehemu ya maisha kama huzuni ilivyo. Hivyo, ninapokuwa na furaha mimi hujaribu kuikubali bila kuogopa au kujisikia hatia. Kuwa na mtazamo huu, unisaidia kuishi kwa uwiyano na kunifanya nijisikie nipo sawa na nafasi yangu. Kwa ujumla ninajifurahisha wakati wa furaha. Kwa kuthamini wakati huo, kushiriki na kutunza kwanjia enye afya. Hii unisaidia si tu kufurahia furaha ya sasa, bali pia kujenga kumbukumbu nzuri na mtazamo chanya. Unaonisaidia hasa katika nyakati ngumu.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya mvua, inapoanza kunyesha baada ya kipindi kirefu cha jua, hasa ikiwa ni kwenye udongo au mazingira ya asili. Harufu hiyo hunipa hisia ya utulivu na upya, na mara nyingi hunikumbushi na nyakati za utoto ambapo nilikua ni kifurahia mvua bila wasiwasi wowote. Kila mara ninapohisi harufu hiyo huwa nahisi kama mazingira yote yamepumua upya na akili yangu pia hupata nafasi ya kupumzika. Pia napenda sana harufu ya kahawa au chai inayochemshwa asubuhi harufu hii hunipa hisia ya mwanzo mpya wa siku na hunifanyi nijisikie tayari kukabiliana na majukumu yangu mara nyingi harufu ya kahawa hunikumbusha nidhamu utulivu na muda wa kujitafakari kabla ya kuanza kazi. Ni harufu inayochangamsha akili na kunipa motisha, hata kabla sijanywa vinywaji vyenyewe. Harufu nyinginie ninayoipenda ni harufu ya chakula kinapokuwa kinapikwa, hasa chakula cha nyumbani. Harufu ya vitunguu vinapokaangwa, viungo vinapochanganyika au chakula kinapokaribia kuiva hunifanya nijisikie nipo nyumbani na salama. Harufu hizi hunikumbusha familia, umoja na nyakati za kukaa pamoja mezani tukishirikia na chakula na mazungumzo. Ni harufu zinazobeba kumbukumbu na hisia za karibu sana moyoni. Kwa upande wa asili, harufu ya maua na mimea nayo inanivutia sana. Harufu ya maua safi au majani mabichi hunifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira ya asili. Wakati mwingine nikitembea mahali penye miti au bustani, harufu hizo hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru kiakili. Ni kama tiba ya asili ambayo haigharimu chochote ila inatoa manufaa makubwa. Kwa ujumla napenda harufu ambazo zinabeba maana, kumbu kumbu na hisia za utulivu au furaha. Harufu zina uwezo mkubwa wa kuamsha hisia na kumbu kumbu na ndicho kinazozifanya ziwe za kipekee kwangu. Kila harufu ninayoipenda inanifanya nijisikie vizuri, kunipa amani ya ndani na kunikumbusha uzuri uliopo katika maisha ya kila siku.

Ndiyo, napenda mvua sana na sababu zake ni nyingi kuliko watu wengi wanavyodhani. Kwanza kabisa, mvua hunipa hisia ya utulivu wa kipekee. Sauti ya matone ya mvua yakigonga paa, ardhi au majani huwa kama muziki wa asili unaotuliza akili. Wakati mvua inanyesha nahisi kama dunia inachukuwa pumziko, kelele zinapungua na kila kitu kinakwenda polepole kidogo. Hali hiyo hunisaidia kufikiri kwa utulivu, kupanga mawazo yangu na wakati mwingine hata kupata mawazo mapya. Pili, napenda mvua kwa sababu ya mabadiliko inaleta katika mazingira. Baada ya mvua kunyesha, kila kitu huonekana safi zaidi. Udongo hunukia vizuri, majani huwa ya kijani kibichi na hewa huwa nyepesi na safi. Hasa katika maeneo yenye jua kali au ukame. Mvua huleta uhai mpya, mimea hukua, mawazo hunawiri, na hata wanyama huonekana wenye nguvu zaidi. Kwa namna fulani, mvua hunikumbusha kwamba hata baada ya kipindi kigumu, bado kuna nafasi ya upya na ukuaji. Mvua pia inanifanya nijisikie karibu zaidi na nyumbani. Ni wakati mzuri wa kukaa ndani, kunywa kinywaji cha moto, kama chai au kahawa, kusoma, kuandika au hata kufikiria kimya kimya. Mvua hunipa ruhusa ya kupumzika bila hatia. Kana kwamba asili yenyewe inasema ni sawa kupunguza kazi. Kwa watu wanaopenda tafakari au kazi zinazohitaji umakini, mvua ni mazingira bora sana. Hata hivyo, napenda mvua kwa uwiano. Si kupita kiasi. Mvua kubwa sana inaweza kusababisha usumbufu kama mafuriko, baridi kali au kuchelewesha mipango. Lakini mvua ya wastani hasa ile ya jioni au usiku ni ya kufurahisha sana. Inaleta mabadiliko mazuri bila kuleta madhara makubwa. Kwa ujumla, napenda mvua kwa sababu ni ishara ya maisha, utulivu na mwanzo mpya. Hunikumbusha kwamba mambo hayaendi sawa kila wakati, lakini bado kuna uzuri katika mabadiliko hayo. Kwangu, mvua si tu hali ya hewa, ni uzoefu, hisia na somo la uvumilivu katika maisha.

Ndio, napenda sana kuenda pwani, na si kwa sababu ya manthari nzuri pekee. Mbali kwa uzoefu mzima, unaokuja pamoja na kuwa karibu na bahari. Pwani hunipa hisia ya uhuru na upana wa mawazo. Kuona bahari isio na mwisho, unikumbusha ukubwa wa dunia na kunisaidia kueka mambo yangu katika mtazamo mpana zaidi. Matatozo yanayo onekana makubwa mara nyingi, uhisi madogo, unapokaa ukitazama mawimbi yakija na kuondoka bila kuchoka. Kitu kingine ninacho kipenda sana kuhusu pwani ni sauti ya bahari. Mawimbi yanapo gonga ufukwe yana midundo ya asili inayotuliza sana. Sauti hiyo inanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijiskie nipo hapa na sasa. Watu wengi hutumia muziki au tafakari ili kupata utulivu, lakini kwa mimi kukaa pwani na kusikiliza bahari kunatosha kabisa. Ni haina ya tiba ya asili ambayo haitaji juhudi kubwa. Pwani pia ni mahali pazuri pakukumzika kimwili na kiakili. Unaeza kutembea bila viatu kwenye mchanga, kuogelea, au hata kukaa tu chini ya mwavuli ukisoma au kuzungumza na marafiki. Kutembea kwenye mchanga hunifanya nijisikie nimerudi kwenye maumbile, mbali na ratiba kali na teknolojia nyingi. Ni nafasi nzuri ya kukata muunganiko kidogo na simu au kazi na kujielekeza zaidi kwenye uzoefu wa sasa. Zaidi ya hapo na penda pwani kwa sababu ya muda wa kijami, unaeza kupatikana hapo. Ni rahisi kuungana na watu, iwe ni familia, marafiki au hata watu wapya. Mazingira ya pwani huwa na kirafiki na uhuru, hivyo mazungumzo hutiririka kwa urahisi. Wakati mwingine, hukaa jioni ukiangalia machweo ya jua na watu unao wapenda kuwa ni kumbu kumbu inayodumu kwa muda mrefu. Hata hivyo, kwa ilivyo kwa mvua, napenda pwani kwa kipimo sahihi. Joto kali sana au maeneo yenye msongamano mkubwa watu yanaweza kupunguza furaha. Lakini pwani yenye utulivu, upepo mwanana na bahari safi ni mahali bora sana kwa ujumla. Napenda kuenda pwani kwa sababu inanipa utulivu, furaha na nafasi ya kujitafakari. Ni mahali ambapo akili, mwili na hisia vinaweza kupumzika kwa pamoja. Na hivyo ndiyo sababu kuu inayonifanya ni ipende sana.

Kipindi kilichopita, nimefanya kitendo cha wema kwa kumsaidia jirani yangu ambaye alikuwa anapata shida za kila siku. Jirani yangu alikuwa na mzazi mgonjwa na alikuwa na kazi nyingi za nyumbani ambazo zilimlazimu kutumia muda mwingi na nguvu. Niliona fursa ya kusaidia. Hivyo, nilichukua muda wangu kwenda kumsaidia na kufanya bathi ya shughuli zake za nyumbani kama kupika chakula, kusafisha na hata kwenda kununua bathi ya mahitaji muhimu. Kitendo hiki kilikua cha thati, na hakuhitaji malipo yoyote. Bali kilikuja kutokana na moyo wa kusaidiana. Nilipomsaidia niliona tabasamu lake na shukrani zake. Hisia hizo, zilinifanya nijisikie furaha kubwa na kurithika kwa kweli. Kwa kweli ni kitu kinachonifanya nijisikie kama nimechangia kitu chenye maana kwa mtu mwingine. Kitendo hiki pia kilinifundisha saburi, uvumilivu na umuhimu wa kujitolea bila matarajio ya malipo. Zaidi ya hayo, kitendo hiki cha wema kilinifanya nijisikie kuungana zaidi na jirani zangu. Mara nyingi, watu huishi karibu lakini hawana mausiano ya karibu na wale wanaozunguka. Kwa kuchukua muda kusaidia jirani yangu, nilihisi uhusiano wetu ukiimarika na nilijifunza kuwa wema mdogo unaweza kubadilisha siku ya mtu na hata muelekeo wa maisha yake. Kitendo hiki pia kilinifundisha kuwa wema si jambo la ghali au gumu, lakini ni uchaguzi la kila siku. Hata vitendo vidogo kama kumsikiliza mtu, kumsaidia kubeba kitu kizito au kumsaidia kufanya shughuli za nyumbani vinaweza kuwa na athari kubwa. Nimejifunza kuwa kusaidia wengine kunapunguza unyenyekevu wa nafsi yangu na kunanifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii kwa maana halisi. Kwa ujumla, kitendo hiki cha wema kilinifanya nijisikie furaha, kurithika na mshikamano na jirani zangu. Ni kumbukumbu nzuri ambayo ninataka kuendelea kufanya na kuhamasisha wengine pia.

Kwanza kabisa, ninapokuwa tayari kuanza kazi napanga ratiba yangu na kuangalia kazi ambazo zinahitaji kipaumbele cha juu. Hii ni hatua muhimu sana kwani husaidia kuhakikisha kuwa siku inakuwa na mpangilio na mimi sikupoteza muda. Mara nyingi, ninaandika orodha ya kazi muhimu kabisa ambazo lazima nifanye hiyo siku na pia kuangalia muda uliopangwa kwa kila kazi. Hii inasaidia kuweka akili yangu tayari na kuondoa mkanganyiko wa mwanzo wa siku. Baada ya kupanga ratiba, ninaanza na kazi ya kwanza yenye kipaumbele cha juu, ambayo mara nyingi ni ile inayohitaji umakini mkubwa au inayokuwa na muda mfupi wa kukamilika. Kwa mfano, ikiwa ni na miradi miwili inayoitaji kukamilika na pendelea kuwanza na ile ambayo ineza kuathiri miradi mingine au ina deadline karibu zaidi. Hii husaidia kuhakikisha kuwa sifikii, kuchelewa na pia huongeza ufanisi wangu wa kiasi kikubwa. Pia kabla ya kuanza kazi napanga mazingira yangu ya kazi ili kuhakikisha kuwa mtulivu na hakuna usumbufu. Hii inaeza kuwa kuondoa simu karibu nami, kuweka vifaa vyote vinavyo hitaji karibu, au kuhakikisha kuwa eneo la kazi lina mwanga mzuri. Mazingira mazuri yanachangia akili kufanya kazi kwa ufanisi na kunifanya nijisikie tayari kuzingatia kila jambo kwa makini. Wakati ninapokuwa nimeanza, ninahakikisha napitia vigezo vyote vya kazi. Kabla ya kuanza kwa kina, kama vile kuchambua maelezo ya mradi, kuelewa malengo na kupanga hatua za utelekezaji. Hii husaidia kuepuka makosa ambayo yanaweza kuonekana baadae na pia kunipa muundo mzuri wa kufanya kazi kwa ufanisi. Kwa ujumla ninapokuwa ninaanza kazi napanga kuangalia kipaumbele, kuandaa mazingira na kuanza na hatua ya kwanza yenye umuhimu mkubwa. Njia hii hufanya kazi yangu iwe na mpangilio, hupunguza msongo wa mawazo na kunisaidia kupata matokeo bora zaidi kwa siku nzima. Hii pia hunifanya nijisikie kuwa nimejiandaa vizuri na niko makini katika kila jambo.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ya hatua, kwa hatua na kwa vitendo. Kwa sababu naamini kujifunza kuna kuwa rahisi zaidi pale unapochanganya natharia na vitendo halisi. Kwanza kabisa, napenda kuanza kwa kusoma au kusikiliza maelezo ya jumla kuhusu jambo jipya. Ili nipate picha pana ya linahusu nini, linafanyaje kazi na kwa nini ni muhimu. Hii hunisaidia kuandaa akili yangu kabla ya kuingia kwa undani zaidi. Baada ya kupata uelewa wa awali napendelea kujifunza kupitia mifano halisi kama vile video, mafunzo ya vitendo au simulizi za watu waliokwisha kupitia uzoefu huo. Kuona mtu akifanya jambo au kusikia jinsi alivyofanikiwa au alivyokosea hunipa uelewa wa kina zaidi na hunifanya nikumbuke kwa urahisi. Pia, hunisaidia kuepuka makosa ambayo wengine tayari wameyafanya. Njia nyingine naipenda sana ni kujifunza kwa kufanya mwenyewe. Mara nyingi nikiamua kujifunza ujuzi mpya najipa changamoto ndogo ndogo za kujaribu kile nilichojifunza. Kwa mfano, kama ni ujuzi wa kazi au teknolojia najifunza kidogo kisha najifanyia majaribio, makosa ninayofanya hunifundisha zaidi kuliko kusoma peke na hunifanya niongeze ujasiri wangu pole pole. Pia napenda kuuliza maswali na kujadiliana na watu wengine. Kujifunza kupitia mazungumzo hunipa mtazamo tofauti na hunisaidia kufikiria kwa upana zaidi. Wakati mwingine mtu anaweza kueleza jambo kwa njia rahisi kuliko vitabu au video. Na hilo hufanya somo liingie akili haraka. Mwisho kabisa napenda kurudia kile nilichojifunza na kukitumia mara kwa mara. Kwa sababu naamini kurudia huimarisha kumbukumbu. Pia mimi hujiekea malengo madogo ya kujifunza kila siku au kila wiki ili nisiwe na presha kubwa. Kwa ujumla, napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ya utulivu, vitendo, maswali na matumizi ya maarifa hayo katika maisha ya kila siku. Jambo linalonifanya, nijisikie nimekua na kujiamini zaidi.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuhusu kuanzisha biashara yangu na kwa kweli ni wazo ambalo bado ninalifikiria mara kwa mara kwa sababu lina mvuto mkubwa kwangu. Kuanzisha biashara yangu mwenyewe, kunanionekana kama njia kujitegemea, kutumia uwezo wangu kikamilifu, na pia kuwa na uthibiti wa maamuzi ninaofanya kila siku. Wazo la kujenga kitu huanzia mwanzo na kukiona kikiwa pole pole kunipa hamasa kubwa sana. Nilipoanza kufikiria kuhusu biashara, jambo la kwanza lilokuja akilini ni aina ya biashara inayotatua tatizo halisi. Ninaamini biashara nzuri inaanzia kwenye shida inayowakabili watu wengi. Kisha kutoa suluhisho linaloeleweka na linaloweza kufikiwa. Hii inaweza kuwa biashara ndogo kama huduma au hata ya mtandaoni kulingana na rasilimali zilizopo. Nimekua nikijifunza jinsi watu wanavyoanza biashara kwa mtaji mdogo na kuikuza hatua kwa hatua bila presha kubwa ya kifedha. Changamoto kubwa niliowaza ni hatari ya kutokuwa na uhakika. Hasa mwanzoni, biashara haihakikishi faida ya haraka na hilo linahitaji uvumulivu, nidhamu na kujifunza kutokana na makosa. Pia nimefikiria kuhusu umuhimu wa kupanga vizuri kama kueka bajeti, kuelewa soko na kujua wateja wanaolengwa. Bila mipango mizuri, hata wazo zuri linaweza kushindwa. Hata hivyo, pamoja na changamoto, faida za kuwa na biashara binafsi ni nyingi. Kwanza ni uhuru wa muda, pili ni uwezo wa kukuza kipato, na tatu ni kuridhika binafsi pale unapoona kazi yako inaleta matokeo. Pia, biashara hunilazimisha kujifunza mambo mapya kama usimamizi, mawasiliano, uuzaji na nidhamu binafsi. Mambo ambao ni muhimu hata katika maisha ya kawaida. Kwa sasa, ninaona kuanzisha biashara kama safari ya kujifunza, sio tukio la moja, mara moja pekee. Nimekuwa nikikusanya maarifa kuangalia fursa zinazofaa na kujitarisha kiakili. Najui ikifika wakati sahihi nitakuwa tayari kuanza, kujifunza kwa vitendo na kukuwa taratibu bila kukata tamaa.

Mafanikio ya binafsi ninayothamini kazini ni yale ambayo yananipa hisia ya kurithika na kujithamini kutokana na juhudi zangu binafsi. Na sio tu kutokana na kutimiza matarajio ya wengine. Kwa mfano, napenda kujidhihirisha mwenyewe kwamba nimeweza kumaliza kazi ngumu au mradi uliokuwa na changamoto kubwa kwa muda uliopangwa. Hii ni mafanikio ambayo yananifanya nijisikie kuwa na uwezo, nidhamu na ujuzi wa kufanya kazi kwa ubora. Pia napenda kuthamini mafanikio yanayohusiana na kujifunza na kuimarisha ujuzi wangu binafsi kazini. Hii inajumuisha mambo kama kupanua uwelewe wangu katika eneo flani, kujifunza teknolojia mpya au kuboresha mbinu za kufanya kazi haraka na kwa ufanisi zaidi. Hata kama kazi hiyo haijahesabiwa kwa moja kwa moja na wengine kwa mimi ni mafanikio makubwa kwani yananisaidia kukua kitaaluma na binafsi. Mafanikio mengine ninayothamini ni yale yanayohusiana na ushirikiano mzuri na wenzangu. Kwa mfano pale ninapoweza kushirikiana na simu kwa njia inayofaa, kusaidia wengine, kufanikisha malengo ya pamoja au kutatua changamoto bila kuleta migongano nadhani hayo ni mafanikio makubwa ya binafsi yanaonyesha kwamba nina uwezo wa kufanya kazi kwa uwajibikaji na kwa heshima. Jambo lililoongeza heshima yangu kazini zaidi ya hayo napenda kuthamini mafanikio yanayohusiana na ufanisi wa kibinafsi na usimamizi wa muda hii ni pale ninapoweza kupanga ratiba yangu vizuri. Kushugulikia kazi zenye kipaumbele kikubwa na bado kuzingatia ubora wa matokeo. Hii inanifanya nijisikie kuwa nimeweza kuthibiti maisha yangu ya kazi na kuwa na nithamu. Jambu linaloongeza kurithika kwa kazi yangu. Kwa ujumla, mafanikio ya binafsi ninayothamini kazini yanahuhusisha kurithika kwa kibinafsi. Kutokana na kazi nzuri, kujifunza na kukua, kushirikiana kwa ufanisi na kuthibiti muda vizuri. Yote haya hufanya kazi iwe na maana zaidi kwangu na kunisaidia kuendelea kuwa bora bila siku kila siku bila kutegemea tu thawabu kutoka kwa wengine.

Kuhimiza ushirikiano katika timu ni jambo ambalo ni lalichukulia kwa uzito mkubwa, kwani ushirikiano mzuri unasababisha matokeo bora, furaha kazini na ufanisi wa pamoja. Kwanza kabisa, napenda kuanza kwa kuunda mawasiliano wazi na heshima kati ya wanajamii watimu. Hii inamanisha kushirikisha mawazo yangu bila uwoga, kusikiliza kwa makini wenzangu na kutoa maoni kwa njia yenye heshima. Napenda kuakikisha kila mtu anahisi kwamba sauti yake inasikika na inathaminiwa. Kwani huongeza motisha ya kushirikiana kikamilifu? Pili, mimi huimiza ushirikiano kwa kueka malengo ya pamoja na kueleza wazi jukumu la kila mmoja. Wakati kila mshiriki anajua ninini kinachoitajika kutoka kwake na nijinsi gani mchango wake unausiana na malengo makubwa ya timu inakuwa rahisi kushirikiana. Pia hii hupunguza kuchanganyikiwa na migongano isio ya lazima na inasaidia kila mtu kufanya kazi kwa umakini na ushirikiano. Zaidi ya hayo, mimi huwa na msukumo wa kuwa mfano wa ushirikiano. Hii inamanisha kushirikiana kwa bidii, kusaidia wenzangu, wanapoitaji msaada, na kushugulikia changamoto kwa utulivu badala ya kuikosoa timu. Kwa mfano pale kuna tatizo katika mradi ninashirikiana moja kwa moja na wenzangu kutafuta suluhisho badala ya kulalamika au kuacha wengine wafanye yote pekeyao. Hii inanisaidia kuunda mazingira ya timu, yenye kuaminiana, na kuhimiza kila moja kushirikiana kikamilifu. Pia, napenda kusherekea mafanikio ya pamoja na kutoa pongezi pale inapoitajika. Kutambua jitihada ya wenzangu huongeza hisia ya mshikamano na ufanya kila mtu ajisikie kuwa anachangia dhamani halisi. Hii ni aina ya motisha inayowafanya wanajamii wa timu kushirikiana kwa moyo mmoja, kuchitolea zaidi na kusaidia kila mmoja kufanikisha malengo ya timu mwisho mimi huwa nafahamu kwamba ushirikiano mzuri unaitaji uvumilivu na kuelewa tofauti za kila mtu. Kila mshiriki anamtindo wake, nguvu zake na udhaifu wake na kwa kuelewa hili ninaweza kueka mikakati inayowezesha kila mtu kushirikiana kwa njia bora zaidi. Kwa ujumla, uhimiza ushirikiano katika timu ni mchakato unaojumuisha mawasiliano, wazi, mfano wa uongozi chanya, malengwa ya pamoja, pongezi na uvumilivu. Yote yanayounda mazingira yenya mafanikio ya pamoja na furaha kazini.

Ndiyo, napenda kuvaa miwani, kwani kwa mimi ni chombo cha lazima ambacho tu si cha kuboresha, bali pia kinaongeza mtindo wa mtu. Kila siku ninapovaa miwani, napata hisia ya ujasiri na mtindo, kwani inaongeza sura ya uso na kufanya natharia ya kimsingi ya sura yangu ionekane vizuri zaidi. Kwa upande wa afya, miwani ni muhimu sana pale ninapohitaji kusoma, kuangalia kompyuta kwa muda mrefu au kufanya kazi zinazohitaji umakini wa macho. Hii ni njia kulinda macho yangu kutokana na mfathiko wa macho na miale ya skrini. Jambo lilanolunisa kwamba kuvaa miwani si tu mtindo bali pia utunzaji wa afya yangu binafsi. Zaidi ya hayo napenda kubadilisha miwani kulingana na hali ya siku au hafla ninayoenda. Kwa mfano, miwani ya jua ninapokuwa nje huilinda macho yangu dhidi ya miale, ya jua yenye nguvu, huku pia ikiimarisha mtindo wangu wa kawaida wa kuvaa. Miwani ya kazi au ya kila siku kwa upande mwingine hutoa sura ya kitaalamu na husaidia kufanya kazi zangu za kila siku kwa urahisi zaidi. Napenda kuhakikisha kwamba kila jozi ya miwani ninayovaa inafanana na mavazi yangu na matukio ninayohuthuria. Kwani hii hutoa hisia ya umbo nililopangwa na mtindo wa kibinafsi. Pia, napenda kuona jinsi miwani inavyoweza kubadilisha hali ya mtu. Wakati mwingine mtu anapovaa miwani nzuri, hufanywa awe na hisia ya kijiamini zaidi na kushirikiana kwa urahisi na wengine. Hii ni muhimu sana kwangu kwani napenda kuanza siku yangu kwa hisia chanya na kujiamini na miwani ni sehemu ya hilo. Hivyo basi, kuvaa miwani kwangu ni mchanganyiko wa afya, mtindo na kujiamini. Jambo ambalo lilanifanya nijiskie vizuri kila siku na kufanya shughuli zangu za kila siku kwa urahisi na furaha.